Tukakuja tukajumuika tukala pamoja na familia mimi husherekea mwaka mpya kwa kwenda kanisani kwenye maabadi kumushukuru mungu Kisha hapo natembea na familia kwenda kuzianga kuzuru maeneo ambayo tulikuwa Tumeji haidi kuwa tutaenda.

Na mimi hufanya kazi ya ushirikiano hasa kule kwenye kijiji wakati ya ambapo Kuna sherehe nenda kusaidia kufanya kazi ama pia ushirikiano wangu ni ule wakujenga nchi kwa mfano wakatu wakupanda miche au miti.

Mimu hutumia simu yangu zaidi kwa kazi za mitandaoni kusomea pia na pia kuchezea game na kupika picha Kwa mfano nimezuri mahnali ambapo ni pazuri Simi yangu huchukulia picha na kisha naeka mitandaoni.

Naam ndoto yangu kubwa hasa kwenye hii maisha ni kumwamini yesu kufuata mikakati ambaye anaitajika kwenye maandiko matakatifu kwenye bibilia na pia kuwa na pesa ambaye ninaeza kuwasaidia hasa wale wa siojiweza.

Naam mimi hupendelea kusoma angalau vitabu maadili nyingi nyingi mba hii huweza Kukomaa za kiakili na pia kimawazo hivyo basi mimi hupenda kusoma kwenye magazeti na pia kwenye majarida au makala yaliyoandikwa.

Angalau mimi hupenda rangi ya nyeupe kwasababu inaashiria amani kwenye nchi na pia kwenye familia Ukiona haswa kila ambacho nimekifuga Inarangi ya nyeupe na pia mavazi ambayo inavalia ni nyeupe.

Nyota yangu kubwa juu ni, kubwa ni kupata pesa ambayo naweza kukidhi mahitaji ya familia na pia kusaidia wasiojiweza kama vile walemavu Ama wale ambao ni mayatima kwenye familia na pia kusaidia wakongwe.

Mfereji ambayo ninawafuata kwenye televisioni ni mfereji ya citizen kwamaana, hutupa, ujumbe au taarifa kwa kila ambacho kinafanyika kwenye nchi hii yetu ambayo tumo Napia hunagame ambayo ufurahisha ama uchangamsha.

Ninapenda kitab kitabu che chariwaya ambacho uitwa chozilaheri Kimaandika kwa mpangilio na hina mafunza mengi kulendani ambayo Unaweza kuitumia wewe kama binadamu maishani ama sikuza usoni.

Kile ambacho kinafanya nifurahi sana ni ninapokuwa kwenye mapumziko na jienjoy na familia yangu na pia kusikiza muziki ama katika mafunzo yangu darasani pia nafurahia sana.

Mimi aswa hutumia kompyuta kila na wakati ambapo na kwa mfano na cheza mziki ama nasoma ama pia kwenye mafunzo ya familia ama kuna kifaa ambacho ninakihitaji nilazima ni tumie taraki komputa ni itafute.

Angalau mi hupenda kujivinjari na marafiki zangu uzuri maeneo ambayo tulikuwa tumeahidiana na pia kucheza mchezo wa kandanda. Na pia kuongea hasa kwenye vikundi na kujadiliana mambo ambayo yatafanya uchumi iweze kue.

Jana ni kupaa pole tu. Hasa mimi hupenda mwaka wa Aprili kwa maana kuna mvua nyingi na hapo ndiyo wakati ambapo makao mizao humea kwa haraka na hivyo basi unaweza viuza ili uweze kupata pesa.

Na minapenda ama nimewai kufuga wanyama haswa kama vile mbuzi ngombe kondo pia kuku na wakati mwingine huwa nazi uza kupata makao ya kukidhi maithaji ya familia yangu ama pia wazee wangu.

Na mafanikio yangu binafsi ninayothamini kazini ni kuimarisha yale ambayo nayajua na pia kuwa nauwezo wakufunzana jinsi ambavyo naielewa hiyo kazi yangu.

Angalau mimi hupenda kipindi ya ntv, citizen kwa maana hutupa taarifa au jumbe kwa vile vitu ambavyo vinatendeka kule ambavyo hatuwezi kuyafikia kama vile ya maeneo ya pwani ama Nairobi.

Mimi huhifadhi pesa zangu kutumia bengi mbali mbali kama vile KCB Bank na naiyaminia kwa maana huwipa mtu Kile ambacho kinaitwa earning interest kwa maana Unawezaiweka kwa miezi miwili na badaye ikuje ikurejeshee.

Naam, mimi husoma gazeti angalau mara mbili kwa wiki, kwa maana hunipa ujumbe toka maeneo mbali mbali ambayo huwezi kuiafikiana nayo na pia inaweza kuimarisha ueleo wako masomoni.

Mimi ngependa kujifunza jinsi ya kupata hela ambayo kwayo ningeweza kuitumia kusaidia zile familia ambazo asijiwezi kama vile mayatima. Ama pia kujenga mashule ambayo yataweza kuimairisha uwedhea wa wanafunzi darasani.

Angalabu mi husoma maktaba kwenye rununu yangu na hivyo basi mi husoma hupitia vitabu vilivyo maktabani kila siku haswa wakati wa jioni kama huu huwa napitia ili kuimarisha uwelewa wangu wa vitu vinginevyo.

Naam mi huishi palinilipozaliwa na wakati mwigine ninapoitwa mahali kufanya kazi ama kutembelea watoto wasiojiweza Mimi uafikiana na hizo mbali na pale nilipozaliwa.

Naam mimi huvaa saa wakati wote bila si wakati wa jioni kwa sababu ninapokuwa kazini Unahitajika kujipima kwa mda ambao umepewa kufanya kazi Ama pia kuyafanya mambo ambayo unajitakia.

Tabia mbaya ya watu ambayo unichukiza ni ile ambayo Unaenda ukisengenya wenzako kinyumanyuma ama pia kutowasaidia wale ambao wanaitaji msaada wako na unajiweza.

Kazi ya ushirikiano mi ufanya kwafikiana nao mahali ambapo walipo kufanya nao kazi kuunda vikundi mbali mbali Ama pia kuziunda zile vikundi kwenye rununu ambaye munaweza kuyasungumza mambo ambaye yanaitajika.

Aghalabu mimi husherehekea mwaka mpya kwa kuenda kuzuru mahali ambapo Kwa mfano kuzuru pwani maeneo kule bara ambayo huvutia tu macho na ambayo kwa hiyo tulikuwa pia tumezizungumzia na familia kuwa tunge.

Nino siri kwangu huweka salama kwa kutowaambia au kutozungumza na wenzangu kuhusu siri yangu ama pia wao wakiweza kuniambia kuwa neno ambalo ameniambia ni siri sitaweza kuwafikiana amu kuzungumza na mwenzangu kuhusu yale ambaye rafiki yetu.

Haswa mi wa hupenda kufanya kazi na wengine kwa maana uleta uwa ushirikiano wa moja kwa moja pia kujengana kimaarifa au kuleta yale mawazo ya moja kwa moja kuanzia kwa mwigine andi mwigine.

Haswa mimi huvaa saa hivyo basi siwezi kuchelewa kazini ama mimi huwaya yaswa kwa maana inazingatia yale ambayo mandikwa kwenye maarifa ambayo yalitumwa.

Shughuli zangu za weekendi haswa ninayafanya kulingana na taratibu ambaye nimeiandika kwa mfano kila asubuhi napo amka na piga duwa kwenye maulana Baada ya hapo naangalia mifugo zangu ambayo ni duwa fugo.

Agalau mi upenda kutumia muda na familia yangu, natembelea ya wakongwe, kwenda kanisani, kusikiza muziki, ama pia kuadithiana hadithi ambazo yeyote yule amekuwa akiisoma.

Ninawasyano mzuri sana na wase wangu Kumana hawa hiyo walio nipa hekima na marifa zaidi Gidi ya kuhishi kwenye ndunia hii na pia walinipa tabia njema.

Muziki angalavu ambao mimi hupenda ni zile za kanisani kwenye maabadi haswa Kwa maana utuliza roho kuipa mtu kuwa na uchangamfu na pia uwezesha mtu kuwa na ile dhima ya kuenda mingi.

Mimi ninapo kuwa na furaha nyumbani Mimi huenda na familia kucheza mchezo wa kandanda na au mchezo wa voliboli kwa maana huongeza furaha. Na wahenga waliposema kuwa furaha pia huongeza maisha yako.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa awe mwaminifu, awe mwenye bidii na amalize kazi yake kwa wakati na pia asichelewe kuingia kazini.

Mnyama wangu ambaye namfuga kwa sasa hivi ni ngombe Kwa maana ngombe unaeza Wakati ambapo amezaa maziwa unaeza inywa kwa muda ujenge mwili ama uweze kuuza uyo ngombe na upate hela ya kutumia kwenye familia.

Chakula ambacho ni nakipenda zaidi ni nyama ambaye amepikuwa vizuri kwa maana inavirutubishi ambaye inaweza kujenga misuli na pia inaweza kusisimua akili iwe ifikirie kwa haraka.

Kabla ya kulala mimi husuali haswa kurudishia maulana shukrani Kwa vile amekuwa akikulinda mchana kutwa na baada ya hapo naingia zoezi ya galabu kwenye jimu ili kusisimua miili na pia kuchangamsha akili.

Chumba ambacho ninaipenda nyumbani ni chumba cha ambapo mi ufanya mazoezi kule kwa maana Aghalabu hufanya niwe na afya nzuri kufanya mazoezi kule na pia sebuleni kwa mana kule kuna televisheni na kusisimua akili.

Kwenye simu programu haswa ambayo mi hutumia ni ile a Whatsapp Kwa maana ina vikundi vingi ambavyo nimeviunda na viongozi wenzangu na pia watu tunaofanya kazi nao hivyo basi mi hupata kule Kile ambacho wanakijadili.

Marafiki wangu wapya Mimi huwafanya wawe marafiki wangu kiundani ambapo kwaiyo wanaweza kunisaidia kufanya kazi za kinyumbani na pia wakati ambapo nimewatembelea wale wasiojiweza Wananipa mkono wa kunisaidia.

Naam, nimehifadhi kitu cha thamani kama vile pesa zile ambavyo vilitumika enzi zile za kina mababu zetu wahenga hao. Kwa maana nitakuwa nikionyesha kizazi baada kizazi kuwa kilikuwa hivi na hivi na hivyo ndio pesa vilivyotumika.

Anaye nifundisha jambo muhimu angalabu ni mitandaoni kwa maana mi hufuatilia zile vidude ambavyo vinatumwakule na pia wazee wangu wakuu kama vile wazazi na pia marafiki Unifunza mambo muhimu aswa.

Mimu hupenda kuvaa nguo za heshima kama vile kaki ambavyo inaweza kufaliwa kule kwenye ofisi na ni nguo ambazo zinanikinga kutokana na majaribio ya dunia.

Naam mimi hupenda mbwa kwa sababu wakati mwingine ambapo umetulia kwako Unaweza kucheza wote na pia wakati wa usiku magizani mbwa anaweza kuleta ulinzi bora.

Mimi napenda mchezaji wa kandanda kwa mfano mchezaji ambaye aiitwa Iniesta ambaye alikuwa na ujuzi mwingi na alikuwa anachezea timu ya Barcelona Vyo basi nilikuwa nampenda kwa ujuzi wake kwenye mpira wa soka.

Kwenye siku kuu wa aghalabu mi hupenda kusherekea na familia yangu kwa kuzuru mahali popote pale kama vile pwani ama pia ziwa Victoria kwa mana kule unaweza kubarizi na kujituliza kiakili.

Mapumziko ya mchana mimi hupenda kutazama mipira ya kandanda ambayo huchezwa ulaani Ama pia kucheza mitambo ya mziki kama vile piano tarumbeta ama kucheza game ambaye imo kwenye tarakilishi.

Mwalimu mashuhuri ambaye na kumkumbuka aliyeifanya kazi kuntu shuleni alikuwa anaitwa mwalimu Jared ambaye alikuwa anaifunza somo la kiswaili Alikuwa na hekima sana na maarifa kwenye somo ilo ambaye ilifanya wanafunzi wengi kumkumbuka hadi kwa sasa.

Soma ambalo nilipenda shuleni ni somo la kiswahili Kwa maana unaweza kuzungumza na inaweza kueleweka kwa yeyote yule hata yule ambaye hajaweza kusoma anaweza kuielewa vizuri.

Mimi hupenda mchezo wa soka. Hivyo basi naipenda kufuatilia timu ya arsenali kule wilayani. Kwa sababu ina wachezaji maarufu ambao ninawajua kwa talanta zao na pia naitumia kuikuza talanta yangu kama mwanasoka.

Mimi kwa masaa yangu ya kawaida mimi hulala saa kwa masaa manane Kwani hiyo ni saa ambayo imeratibishwa kwa binadamu wa kawaida kulala Ndio maana mimi hufanya shughuli zangu hadi saa fulani na naingia kwenye malazi kulala.

Mimi huhimiza ushirikiano katika timu yangu kwa kuwapongeza ama kuwazawadi wale ambao watakuwa wamefanya kazi nzuri na pia kuongeza watu wenye maarifa nzuri kwenye ushirikiano ili waweze kuleta maarifa.

Kabla kujianda kuenda mkutanoni mimi angala huamka mapema ili kujianda kuenda kazini Kwa maana nina saa na pia kuvipanga zile sare ambavyo utavalia.

Mimi aghalabu hujishughulisha kazi ya dharura. Kwa kukimbia kule ambapo kuna shida limefanyika na kama kwa vile kama ajali nitaweza kukimbia na vifaa ambavyo huweza kusaidia.

Aggalabu mimi hutumia simu yangu kila siku kwa kupitia programu aMbavyo nimeiratibisha kwenye rununu hii yangu kwa mfano kila asubuhi nikiamuka naingia kusoma kwenye bibilia yangu.

Malengo ambayo ninayo kwenye kazi yangu ni kuwa na ujuzi zaidi ambaye naweza kuwafunza wenzangu na pia kuwasaidia wale wasiojiweza kuimari.

Mimi hupenda hesabu kwa mfano kazi ambayo mimi hufanya kule ambako nimeajiriwa na haswa inahusiana na hesabu na pia inaweza kukusaidia kupanga kazi yako kwa utaratibu mzuri ambayo naweza kufanya ukiwa kazi.

Juisi ambayo ya matunda ambayo naipenda ni mojawapo na miembe na pia chungwa kwa maana ina Virutubishi vilivyopandwa nayo ambayo inaweza kusaidia mwili kuwa na afya bora.

Mimi upendelea joto Kwa sababu Itakusaidia kutoa uchafu ambayo Imo mwiini kwa mfano wa kutoa jasho.

Mimi hupenda zaidi sima na nyama kwa maana sima ina madini ambayo inasaidia kujenga misuli na nyama ina madini ambayo huwezesha akili kuwa na afya bora.

Na mimi hupenda asali kwa mana ina madini mingi ambayo husaidia mwilini kwa mfano husafisha moyo kwenye mapafu na pia kwenye akili na huwezesha mtu kuwa na mafikirio mazuri.

Naam nimewai kuenda aswa sanaa uimbaji ambayo mi ufanya Wakati ambapo simo kazini na pia sanaa ya kucheza soka Mi uburudisha nao kwa shirika.

Na mimi hupenda kujaribu mtandao au teknolojia mpya kwenye mtandao kwa maana husaidia mtu kukua na maarifa kuhusu dunia sasa na vile ambavyo vitu ambavyo vinahitajika na dunia sasa ili kuweza kuimarisha uishi wako.

Namii kwa wakati wote mimi hupenda kula samaki kwa maana ina madhini kama vile vitamini, proteini ambayo inaweza kusaidia haswa kwenye kukua kwa kili, misuli Pia kuwa na mwili mzuri na afya njema.

Ninapotaka kustarehe mimi huhusisha familia yangu na pia hutenga pesa kiasi fulani ambacho nitakuwa nimepata kule kazini kando na ile mshahara ambayo mi huwa napata, na huwa najipanga haswa bila kustarehe jinsi ya kutumia pesa hiyo.

Uzoefu ambao nimejifunza kazini ni kuwa na nidhamu njema kuwa na uhusiano mzuri na wale ambao mnafanya kazini na pia uzoefu wa kusaidia watu jinsi ya kuwa na maadili mema kazini.

Naam, mimi hupenda kutembea kwa miguu haswaa wale wakati ambapo uko mapumzikoni kwa maana husaidia kuwa na msweli mzuri na pia mzunguko wa damu mwilini unakuwa safi zaidi.

Mimi hupenda haswa nyama kama ng'ombe maana husaidia kuleta pesa haswa wakati wa unapouza maziwa Ama pia wakati unapouza ng'ombe unaweza kupata hela kusaidia familia.

Hagalabu mimi hunywa glesi nane Yamaji kwa siku Kumana husaidia kusafisha damu Nahuleta mafikirio mzuri kwa maana mzungo kwa damu safi napofika akilini naweza kutuliza kilini.

Na kwa wakati wote mihupenda kujifunnza historia kwa maana kazi ambayo ninafanya unaitajewa huwa na historia kuhusu vile ambavyo vitu vimekua vikifanywa kutoka muda adi muda au siku kwa siku au kipindi baada kipindi.

Mimi hupenda kuwasiliana na watu kupitia Midomo ama pia kuandikia barua watu ama pia kwenye tarakilishi kuwa pigia simu kwa maana hupitisha ujumbe kwa haraka na kwa ufaafu.

Mimi upenda kusomea abari za mitandaoni kwenye simu yangu kwa maana ni nimo karibu nalo na pia nimeizoea Sio basi unipa kile ambacho mitandaoni imeweza kuizungumzia wakati huwa na kwa wakati ambao unasa.

Mji wangu wa kuzaliwa imejaa watu ambao wanazungumziwa haswa kwenye historia ya kisasa kwa maana walikuwa watu ambao walikuwa na maarifa zaidi kuhusu dunia iliyopita ikilinganishwa na dunia ya sasa.

Harufu ninaiyoipenda ni hile harufu ya mafuta marashi ama haswa harufu ya chakula Ikiwemo pilau nyama na pia kuna hile harufu ya matunda haswa ya miembi ambayo huvutia pia wanyama.

Mimi hupenda kusoma vitabu vya hadithi haswa yale yanayozungumzia historia ya kale Ikilinganishwa na historia ya sasa Hivyo basi unaweza kuimarisha uwelewa wako wa historia ilio pita na dunia ya sasa.

Naam, hapo awali nilipoeleza kuwa mimi hupenda kucheza miziki, hivyo basi nimeweza kuzitembelea tamasha za mziki kwa maana hapo nitaenda kujiburubisha kwa vyovyote vile na kusisimua kili uwe nzuri na kuondoa mawazo.

Mimi agalabu hupenda sanaa ya muziki, kwa maana huburudisha, huchekesha huleta musisimko wa mwili, akili na pia kuna zile sana mbazo hueleza historia ya hapo awali.